Nina malengo mengi tu kazini lakini lile la msingi ni niwe meneja. Lengo kuu la kuwa meneja ni kuongoza kuratibu na kusimamia rasimali ili kufikia malengo ya shirika kwa ufanisi kwa kuweka mikakati kutatua matatizo. Kuhamasisha wafanyikazi na kufuatilia maendeleo badala ya kutumia mamlaka tu bali kwa busara na uongozi bora unaojenga timu.

Kuna mambo kadha ambayo mimi huyazingatia wakati wa wasilisho. Kufanya wasilisho bora huhusisha kuelewa hadhira yangu, kuunda muundo wazi wenye hutangulizwa kuvutia na hoja kuu. Kutumia vifaa vya kuona kama picha na takwimu na kujumuisha mbinu za kuwashirikisha wasikilizaji kama maswali na majibu huku nikifanya mazoezi mara kwa mara ili kuongeza kujiamini na kupata maoni.

Mimi uhifadhi data yangu kwenye mtandao au ukipenda cloud storage. Data uhifadhiwa kwenye cloud storage kwa kutumia mtandao wa interneti. Ampapo mafaili yangu ya natumwa na kuhifadhiwa kwenye server ilizoko mbali na eneo nilipo. Server hizi husimamiwaa na watu wahuduma wa wingu kama Google Cloud, Amazon Web Services, au Microsoft. Ninapopakia data kama picha video au nyaraka kutoka kwenye kifaa chako kama vile simu ama kompyuta data hiyo inatumwa kupitia interneti na kuhifadhiwa kwenye mfumo wa server za mtoa huduma.

Chakula ambacho mimi hupendelea kula mara nyingi mchana ni chakula cha ugali. Kula ugali mchana ni muhimu kwa sababu unatoa nishati ya kudumu nayohitaji kwa kazi za mchana. Hukufanya ujisikie shibe kwa muda mrefu na pia unasaidia usagaji wa chakula. Unapatikana kwa gharama n afuu ikinjuimshwa na mboga au hata kitoweo chake.

Naam, mimi hupenda sana kunywa maziwa. Kunywa maziwa ni muhimu kwa sababu ni chanzo kamili cha virutubisho kama proteini, kalsiamu, vitamini na madini yanaojenga mifupa na meno imara. Kujenga misuli, kuongeza kinga ya mwili, kuboresha afya ya mgozi, kusaidia mmeng'enyo wa chakula na kuthibiti uzito na msongo wa mawazo na hivyo kuimarisha afya kwa ujumla.

Mimi hupendelea baridi kuliko joto, ila ninaelewa watu hupenda hali ya hewa ya wastani yenye joto la kati na baridi ndogo, lakini mapendeleo hutofautiana sana kati ya mtu na mtu. Mambo yanayoathiri mapendeleo haya ni pamoja na tofauti za kibinafsi. Baadhi ya watu hujisikia raha zaidi kwenye joto huku wengine wakipendelea baridi. Katika majumba au vyumba vya kulala, watu hupenda kueka hali ya hewa ya 1wastani kwa kawaida chumba cha kulala kinapendekezwa kuwa na joto la wastani ili kupata usingizi bora.

Baada ya siku ndefu kazini, mimi hupenda kupumzika. Kupumzika baada ya kazi kunahusisha kupunguza mkazo wa kimwili na kihisia. Kwa kufanya shughuli zinazotuliza akili na mwili. Kama vile kupumzika kimya kimya, kusikiliza muziki, kutembea kwa dakika chache, kufanya mazoezi ya kupumua au kuungana na familia ili kurejesha nguvu na kuepuka uchovu uliokithiri.

Lugha ambayo mimi hupenda sana kujifunza ni lugha ya kifaransa. Kujifunza kifaransa ni muhimu kwa sababu kutafungua fursa za elimu, ajira, utamaduni na usafiri. Ikiongeza uelewa wa ulimwengu na kuboresha mahusiano ya kimataifa. Hasa kwa kuwa lugha ya pili duniani na lugha rasmi ya taasisi nyingi za kimataifa hapa duniani.

Mahali pa kihistoria ambapo niningependa kutembelea ni makavazi ya taifa. Kuzuru makavazi ya taifa ni muhimu sana kwa sababu huwezesha watu kujifunza historia, utamaduni, na uridhi wa nchi yao, moja kwa moja kupitia vitu vya kale, sana na maonyesho. Pia, uimarisho utambulisho wa taifa, ukuze elimu kwa vijana na wazee, na pia ni chanzo cha utalii na uchumi, huku serikali mara nyingi kiamasisha wananchi kuzitembelea ili kuthamini na kujivunia historia yao.

Mimi hupendelea kuwa mahali penye utulivu. Mazingira tulivu ya nafaida nyingi kwa afya ya akili na mwili. Ikiwemo kupunguza msongo wa mawazo na kutuoa hewa wasafi. Huboresha afya kwa ujumla kupitia kijani kibichi, kuongeza upepo mzuri na kuhakikisha upatikanaji wa rasili mali muhimu kama maji safi. Huku ya kisaidia kwenye mifumo ya ekolojia kama mvua na vyanzo vya maji. Kwa hivyo kupanda miti na kutunza mazingira ni muhimu kwa manufaa ya muda mrefu.

Wakati wa wasiwasi, mimi huzingatia mambo kadhaa. Kuzuia wasiwasi kunahusisha mbinu za muda mfupi kama kupumua kwa kina, kufanya mazoezi, na kulala vya kutosha pamoja na mabadiliko ya mtindo wa maisha kama kula afya, kujitenga na vichocheo, na kueka ratiba. Kwa wasiwasi sugu kujifunza kutambua mawazo hasi kutafuta msaada wa wataalam ni muhimu sana. Kwani wakati mwingine, wasiwasi unaweza kuwa dalili ya matatizo makubwa ya kiafya.

Naam, mimi hutumia teknolojia ya sauti kwa kiasi kikubwa. Teknolojia ya sauti ni muhimu sana kwa sababu ina boresha mawasiliano kupitia mazungumzo ya sauti na ufasiri wakati mmoja, kuwezesha elimu ya mtandaoni, kuimarisha mitandao ya kijamii na kukuza biashara, kuchangia zaidi katika kuimarisha lugha na utamaduni, na kuunganisha watu duniani kote. Inatumika sana katika programu za simu, mkutano ya mtandoni na vifaa vya akili, na kufanya kuwa chombo muhimu katika maisha ya kisasa.

Naam, mimi huvaa saa ya mkononi. Kuvaa saa kunanisaidia kupanga muda wangu vizuri, kuniongezea mutindo na taswira yangu na kwa saa za kisasa kufuatilia afya yangu vizuri. Pia kuvaa saa huakisi hadhi yangu na kunikumbusha kuthamini kila dakika na kuondoa usumbufu wa kutumia simu kuangalia muda. Hivyo huboresha umakinifu wangu sana.

Mimi hupenda sana kuchora kuliko kupaka rangi. Mimu hupenda kuchora kwa sababu ni njia ya kujieleza, kuwasilisha mawazo na hisia, kutuliza akili, na ni burudani ya kisani inayovutia. Pia, inatumika kibiashara, usanifu na uhandisi na inaweza kuwa njia ya kuvutia na ya msingi ya mawasiliano ya kuona. Ikitumia rangi na ustadi wa kuvutia watazamaji, kama ilivyo kwenye sanaa kitamaduni au michoro ya miili.

Nam, mimi hupenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu ni muhimu sana kwa afya yangu kwa sababu kuna boresha afya yangu ya moyo. Kuna imarisha mifupa na misuli yangu, huniongezea nishati na kinga ya mwili, na ni njia rahisi na yenye faida kubwa ya kufanya mazoezi hata kwa dakika chache kila siku.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni maua, nilitunukiwa na mpenzi wangu. Maua ni zawadi nzuri ya mapenzi kwa sababu huwasilisha hisia za kina kama upendo, urafiki na shukran kupitia uzuri, harufu na rangi zao tofauti na huacha alama ya kudumu ya mshikamano, hata maua yanyaukapo. Ikimaanisha ahadi ya upendo ya kudumu. Aina mbalimbali za maua huleta ujumbe maalumu kuanzia waridi, hadi ya alizeti, hivyo kufanya zawadi kuwa ya maana zaidi.

Mimi hupenda sana kusoma vitabu ya fasihi. Vitabu ya fasihi ni muhimu kwa sababu vinaongeza maarifa, huboresha uwezo wa kufikiri na lugha, hutoa burudani na husaidia kupunguza msongo wa mawazo, huku vikichangiza maendeleo ya jamii kwa kurekebisha maadili na tamaduni na hivyo kuwapa wasomaji mtazamo mpana wa ulimwengu na kuwafanya wafikiri kwa kina kuhusu changamoto za maisha.

Naam, mimi hushiriki vitendo vya kujitolea. Nimewahi shiriki kitendo cha kusafisha kijiji changu. Kazi ya kujitolea kusafisha kijiji ni kitendo cha hiari cha kuimarisha mazingira na afya ya jamii ambapo wananchi huchangia muda na nguvu. Zao kusafisha maeneo ya umma kama barabara, masoko, na vianzo vya maji. Na huleta faida kubwa kama manzingira mazuri, afya bora, na umoja wa kijamii. Ingawa changamoto zake ni pamoja na kutolipwa na wakati mwengine kutothaminiwa.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa mawasiliano. Kompyuta ni muhimu sana kwa mawasiliano kwa sababu huwezesha mawasiliano ya haraka, rahisi na ya gharama nafuu kupitia barua pepe. Mitandao ya kijamii na simu za video zikichukua njia za jadi na kuruhusu ushirikiano wa kimataifa kwa urahisi hata kwa umbali mrefu na kufanya kazi kwa njia halisi kupitia teknolojia kama vile mikutano ya mtandaoni.

Itakuwa ni vigumu sana kwangu mimi kuishi hata siku moja bila teknolojia ni ngumu kuishi bila teknolojia kwa sababu imeingia katika kila nyaja ya maisha ikirahisisha mawasiliano, usafiri, kazi, huduma za afya, elimu na kila kitu. Na kuifanya dunia kuwa rahisi na yenye ufanisi. Kukosekana kwake hata siku moja kuna maanisha kurudi kwenye mbinu za kale zenye gharama kubwa ya muda na nguvu. Na kutuzuiya kufanya mambo haraka na kwa urahisi kama tulivyo zoea.